Napenda kula chakula chepesi wakati wa jioni. Kama wali na mboga, ugali kidogo na samaki au chapati na maharagwe. Chakula kisichonifanya nijisikie mzito sana kabla ya kulala usiku.